Ndiyo, mimi napeda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya moyo. Watoto wana roho safi sana, wanapeda kucheka, na wana uwezo wa kufanya hatasiku ngumu ionekane nyepesi. Ninapocheza nao, hujifunza kwa mwaminifu, na kuthamini vitu vidogo vidogo vinafanya maisha yangu yawe mazuri. Pia, kucheza na watoto huni saidia kucheza, kujega uhusiano mazuri nao na kuwafanya wajisikie kupedwa na kuthaminiwa. Zaidi ya hapo, watoto huni kubusha umuhimua wa kucheka, kucheza na kufurahia maisha bila mawazo mengi. Ingawa wakati mwigi wanaweza kuchosha, furaha inayopata inazidi uchovu. Kwa jumla, kucheza na watoto, mimi hunipa nguvu na kuleta tabasabu mwoyoni mwangu.